Ndiyo, nimefuatilia matokeo ya kimataifa mara kwa mara, napenda kupata habari kupitia runinga, mitandao ya kijami na tovuti za habari. Nimekuwa nikifuatilia maswala kama siasa za kimataifa, uchumi wa dunia, mabadiliko ya tabia nchi na teknolojia. Kufuatilia habari za kimataifa hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi kinavyoathiri nchi yangu na maisha ya kila siku. Pia hunifanya niwe na maelewano mpana na mawazo tofauti kuhusu maswala ya dunia.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia kiwango cha juu kwa kujiboresha kila siku na kuongeza ujuzi wangu. Leo langu, lengo langu ni kuwa mtaalamu katika eneo langu la kazi. Kufanya kazi kwa ufanisi na kutoa mchango, chanya kwa jamii na shirika ninalofanyia kazi. Pia natamani kufikia utulivu wa kifedha na maendelo ya muda mrefu katika taluma yangu.

Kwa kawaida, ninajitahidi kunywa maji mara nyingi kila siku ili kudumisha afya yangu. Kwa wastani, nakunywa takribani glasi sita hadi nane za maji kwa siku, lakini mara nyingine hii inaweza kuongezeka kulingara na shuguli ninazofanya au hali ya hewa. Kwa mfano, siku ninapokuwa na shuguli nyingi za mwili au jua linapokuwa kali nakunywa maji zaidi ili kuzuia kavu na uchovu. Kunywa maji mara kwa mara hunisaidia mwili wangu kufanya kazi vyema kuboresha ngozi na kunifanya nijisikie nikiwa na nguvu. Pia hufanya kazi ya mfumo wangu wa mmenyenyo wa chakula kuwa mzuri na kusaidia kuondoa sumu mwilini. Kwa hivyo nakunywa maji kila siku kwa makini na kuzingatia maitaji ya mwili wangu ili kubaki na afyabnjema na hisia nzuri.

Ndio, ninatoa sadaka au mchango, kadri ninavyoweza. Ninaamini kusaidia wengine ni jambo njema na muhimu katika jamii. Kutoa sadaka hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu najua nachangia maendeleo ya wengine. Iwe ni kanisani, msikitini, kwa jamii au kwa watu wanaohitaji msaada. Hata kama ni kidogo, naamini kila mchango una thamani na unaweza kuleta mabadiliko chanya.

Mimi binafsi napendelea upepo wa feni kuliko kiyoyo yozi. Upepo wa feni hunifanya nijiskie huru na wa kawaida zaidi hasa wakati wa joto. Pia hauleti baridi kali sana. Hivyo hunifanya nijiskie vizuri bila kuathiri afya yangu. Zaidi ya hayo, feni hutumia umeme kidogo na ni raisi kutumia nyumbani. Hata hivyo kuna wakati na pendelea kutumia kiyoyozi hasa joto linapukua kali sana au nikiwa katika ofisini au chumba kilicho fungwa. Kiyoyozi hunisaidia kupunguza joto kwa haraka na kufanya mazingira ya mazuri zaidi kwa jumla na penda vyote viwili lakini uchaguzi wangu utegemelea hali ya hewa mahali nilipo na kiwango cha joto.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni ile inayo niwezesha kukua binafsi na kitaaluma. Natamani kazi inayo toa fursa ya kujifunza mambo mapya kutumia ujuzi wangu ipasavyo na kunipa changamoto zinazo niimarisha kila siku. Kazi kama hiyo unifanya nijisikie nina thamani na mchango wangu unatambulika. Pia nathamini kazi inayoheshimu utu wa mfanyi kazi inayotoa mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mzuri kati ya wafanyi kazi. Kazi inayothamani nidhamu uwaminifu na juhudi unipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo mmoja. Zaidi ya hayo kazi ninayo ithamini ni ile inayo niwezesha kujikumu kimaisha na kufikia malengo yangu ya baadae. Siangali mshahara pekee bali pia udhabiti wa kazi heshima na nafasi ya kuchangia maendeleo ya jamii. Kwa jumla kazi nayo thamini zaidi ni ile inayo nipa maana heshima na maendeleo ya kudumu katika maisha yangu.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, mi hujitahidi kuanza kutulia na kupanga mawazo yangu vizuri. Mi huchukua muda mfupi kupumzika ili kuondoa presha kama kupumua kwa kina au kujitenga kidogo na kazi ili kurejesha nguvu. Baada ya hapo mi hupanga kazi zangu na vipa umbile ili nijue ni ipi ya kufanya kwanza na ipi inaweza kusubiri. Pia mi ujaribu kuzungunza na wenzangu au msimamizi wangu pale mzigo wa kazi unapokuwa mkubwa sana ili kupata ushauri au msaada. Wakati mwingine mi husikiliza muziki laini kunywa maji au chai au kufanya mazoezi mepesi ili kupumunguza msongo wa mawazo. Kwa jumla mi hukabiliana na msongo wa kazi kwa njia chanya kwa kujitunza kimwili na kiakili kuthibiti muda wangu vizuri na kuwakikisha nafanya kazi kwa utulivu ili kuwepuka makosa au uchovu ulio pitiliza.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli sana. Kuendesha baiskeli ni shughuli ininayofurahia kwa sababu inanisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Hunipa nafasi ya kufanya mazoezi kuongeza nguvu za kimwili na kupunguza uchovu pamoja na msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu. Hasaa ninapokuwa nje nikifuraiwa hewa safi na mazingira ya asili. Saidi ya hayo kuendesha baiskeli huunisaidia kuboresha umakini na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Wakati mwingine huunifanya mi uifanya kama burudani au njia ya kusafiri umbali mfupi. Kwa jumla ni shughuli muhimu kwangu kwa sababu inanifanya nijisikie mwenye afya njema mwenye nguvu na mwenye mtazamo chanya wa maisha.

Kuwa na usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana na mimi hufanya hivyo kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza mimi huweka mipaka wazi kati ya wakati wa kazi na wakati wa kibinafsi. Wakati wa kazi ninajitahidi kuwa makini na kila jukumu kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Hii husaidia kupunguza msongo wa kufanya kila kitu kifikie malengo bila kuchelewa. Baada ya muda wa kazi mimi hujitenga kwa ajili ya familia marafiki burudani na shughuli za kibinafsi. Hii inaweza kuwa muda wa kupumzika, kusoma, kufanya mazoezi au burudani nyingine zinazonifurahisha. Pia mimi huwa na ratiba ya kila siku inayonisaidia kupanga muda vyema ikiwemo kupanga vipaumbele vya kazi na zile muhimu za kibinafsi. Aidha mimi hujaribu kutumia teknolojia kwa uangalifu kwa mfano kupunguza kutumia simu au barua pepe za kazi. Wakati wa mapumziko ili kuepuka msongo usio wa lazima. Pia mimi huweka muda wa kujifunza kupumzika na kuendeleza kibinafsi kwani hii ni muhimu kwa afya ya akili na mwili.

Kuifadhi pesa ni jambo muhimu sana na mimi huifanya hivyo kwa mpangilio makini na nidhamu. Kwanza mi huanza kwa kupanga bajeti ya kila mwezi ikichumuisha mapato na matumizi ya lazima. Hii inaniwezesha kujua ni kiasi gani kinaweza kuifadhiwa bila kuathiri mahitaji ya kila siku. Mara nyingi huweka sehemu fulani ya mapate yangu mara moja nikipokea badala ya kuishi kutumia yote ili kuwakikisha akiba inakua kila mwezi. Pia mi hujaribu kuwepuka matumizi yasiyo ya lazima kwa mfano napanga vizuri kununua bidhaa muhimu tu kulinganisha bei na kuepuka kununua vitu vya haraka bila kuzingatia bajeti. Hii unisaidia kuthibiti matumizi yasiyo ya lazima na kuongeza kiasi cha pesa kinacho hifadhiwa. Either mi huweza mi huweka pesa kwenye akaunti ya banki au mfumo wa akiba unaotoa riba kidogo ili pesa hizi ziwe salama na pia ziweze kukua kwa muda. Nyakati mingine mi huweka malengo maalum ya akiba kama kununua kitu kikubwa kuanza biashara ndogo au kuwa na akiba ya dharura ili kufanya malengo haya ya kifedha yawe rahisi kufikiwa.

Ninasherekea mwaka kwa njia tulivu lakini yenye maana. Kwanza kabisa huuchukua mda kutafariki mwaka uliopita. Ninajiuliza ni mambo gani niliafanikiwa chaka moto nilizopitia na mafunzi niliyapata. Hii hunisaidia kujielewa zaidi na kujua wapi nijiboreshe. Pia miutumia muda na watu ninawapenda kama familia na marafiki. Tunaweza kukutana kula pamoja, kusikiliza mziki, kucheza na kushukuru kwa huhai. Ikiwezekana, mi uenda kanisani au sehemu tulivu kutoa shukrani na kuomba baraka kwa maka mpya. Kwa pande mwigine mi ujiwekea malengo mpya mi uandika mipango ya kazi masomo afya na mandeleo binafsi. Hii hunipa mwelekeo na motisha ya kwanza mwaka kwa nguvu mpya.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa umakini na haraka sana. Kwanza kabisa mi hutulia na kuepuka hofu ili niweze kufikiria vizuri. Hofu ikitawala maamuzi huwa mabaya kwa hivyo utulivu ni muhimu. Hatua inayofuata ni kutambua haraka tatizo ni nini na kiwango cha dharurura. Mi hujiuliza nini kime tokea kina athiri nani na madhara yake ni makubwa kiasi gani. Hii hunisaidia kujua ni hatua gani zichukuliwe kwanza. Bada ya hapo mi huweka kipaembele. Kazi au tatizo lenye hatari kubwa au hatari ya haraka hushughulikiwa kwanza kabla ya mambo mengine. Kama inahitajika msaada huwa siogopi kuwasiliana na watu husika au timu ili kushirikiana. Pia mi hutumia rasili mali zilizopo kwa ufanisi iwe ni mda, vifaa au marifa. Mi hufanya maamuzi ya haraka lakini yenye kufikiria nikizingatia suluhisho la muda mfupi na la kudumu. Bada darura kuthibitiwa mi uthamini kilichotokea ili kujifunza na kuzuia hali kama hiyo kujirudia. Kwa ujumla ninashughulikia kazi za dharura kwa utulivu mpangilio ushirikiano na uwajibikaji mkubwa.

Timu ya mpira wa rugby wakimarekani ninayaipenda zaidini Kansas City Chiefs. Kwanza naipenda timu hii kwa sababu ya mtinda wawo wa uchezaji. Wanakasi mbini nzuri na hawachoki kupambana hadi dakika ya mwisho. Pia wamekua tapiti kwa miaka karibuni. Chambu lila lonyesha ni dhamu na maandalizi mazuri ya timu nzima. Pili mchezo ninaukumbuka sana ni hule wa Super Bowl waliocheza kwa ushindani mkubwa na kugeuza matokeo dakika za mwisho. Mchezo yao mingi huwa na msisimuko kwa sababu hawakati tama hata wakiwanyuma kwa alama. Kwa upande wa wachezaji Patrick Mahomes ndiye ninayempenda zaidi. Anaakili ya mchezo, anajua kupiga pasi kwa usahihi na anajua ujasiri mkubwa. Nina mkubali kwa sababu anaweza kubadilisha mwelekeo wa mchezo peke yake na bado kushirikiana vizuri na wenzaki. Kila maratimu yangu inapocheza, ninahisi msisi mko furahana wakati mwingine, presha. Nina jikuta naomba kila shambulio lifanikiwe na kila ulinzi ushikamane. Ushindi wawo hunipa furaha kubwa na hata wakipoteza bado na jivunia kwa sababu wanapigana hadi mwisho.

Ninapopata fursa ya kuwa nyumbani huwa naitumia kupumzika na kujijali. Kwanza kabisa napenda kukaa kwa utulivu kidogo labda kuketi sebuleni kusikiliza mziki laini au kuangalia kipindi au filamu ninayoipenda. Hii hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na msongo wa siku. Pia mi hutumia muda kujishughulisha na mambo binafsi kama kusoma kuangalia simu kwa utulivu au kupanga mipango ya siku zijazo. Wakati mwingine mi husafisha au kupangilia nyumba taratibu si kwa haraka bali kwa kujisikia huru. Kwa kama nina nguvu mi hupika chakula ninachokipenda na kunywa kinywaji cha moto kama chai. Pia mi hupenda kuwasiliana na familia au marafiki kupiga simu au kuzungumza nao. Jambo linalonipa furaha na kunifanya nijisikie karibu nao.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni uongo na unafiki. Mtu anaposema kitu leo alafu kesho anafanya au kusema kinyume huondoa kabisa imani. Inakuwa vingumu kushirikiana na mtu wa aina hio. Pia hunikera sana kukosa heshima, hasa pale mtu anapodharau wengine au kujiona bora kuliko wote. Heshima ni msingi wa mahusiano yoyote iwe ni kazini, nyumbani au kwenye jamii. Tabia nyingine ni kutowajibika mtu kushindwa kukubali makosa yake na badala yake kulaumu wengine. Hii huzuia maendeleo na huleta migogoro isio ya lazima.

Kila siku asubui ninapowamuka jambo la kwanza mi ufanya ni kuzingatia maombi. Mi umshukuru mungu kwa huhai, afya na nafasi ya kuwona siku mpya. Maombi hunipa utulivu wa moyo na kunisaidia kwanza siku nikiwa na imani na matumaini. Bada ya hapo, mujiambia moyoni kuwa siku itakuwa njema. Bila kujali changamoto, zitakazo jitokeza mi huweka niya chanya na kujamini kuwa nitafanya kilicho bora katika majukumu yangu kisha muanza kupanga shuguli za siku nikijuliza nitafanya nini, nianzie wapi na ni muhimu zaidi na nini muhimu zaidi, hii unisaidia kuwa na mwelekeo na kutumia mda vizuri.

Ninahisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana lakini pia zinaweza kuwa changamoto. Kwa upande mzuri, mimi hutupa mwongozo wa kuona maendeleo yetu. Zile sehemu tunazofanya vizuri na zile tunazohitaji kuboresha hii husaidia kukua kielimu na kitaalamu. Kwa upande mwingine, tathmini zenye ukali au zisizo za haki zinaweza kusababisha msongo wa mawazo na au kuchanganya motisha. Lakini hata hivyo hata hizi zinapewa mwongozo saihihi zinaweza kuwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wetu.

Mara nyingi ninaoga marambili kwa siku asubuhi na jioni kuoga asubuhi huni saidia kuamsha mwili na akili. Hunifanya nijisikie safi na nikiwa tayari kwa kazi au shughuli za siku. Ni kama njia ya kwanza siku kwa nadharia nzuri na mara nyingi ujumuisha kuosha uso meno na kuoga mwili kwa sabuni au sabuni ya kipekee. Kuoga jioni hunisaidia kutoa uchovu wa siku nzima kuondoa vumbi jasho na uchafu wa mwili. Pia hua inanipa hisia ya utulizu na usafi kabla ya kulala na hivyo kulala vizuri bila hisia za uchafu au usumbufu. Pia kuoga marambili imenisaidia kudumisha afya ya ngozi na kuzuia harufu. Kwa mfano wakati wa joto au baade ya kufanya mazoezi kuwaga hutoa faraja kubwa na kunifanya nijisikie safi na huru.

Mimi napendelea kunyoa ndevu, hunifanya nijisike safi, mpangilio mzuri na huru, hasa siku za kazi au tukio maalum. Pia hunisaidia uso kuonekana safi na kupunguza harufu au jasho kutokana na ndevu. Hata hivyo napenda pia kueka mtindo mdogo mdogo wa ndevu wakati mwingine kama ni kwa ajili ya mtindo au tukio maalum. Kwa hivyo kwa jumla kunyoa huchangia usafi na urahisi huku kuchagua mtindo kidogo kuna leta monekano wa kipeke.